Sikio ni kiungo muhimu sana katika mwili wa binadamu. Abacho hufanya kazi zaidi ya kusikia tu. Kwa sababu, pamoja na kupokea na kutambua sauti kutoka mazingira ya nayo tuzunguka, pia huchangia kwa kiasi kukubwa katika kudumisha usawa wa muhidi. Kimsingi, sikio limegawanyika katika sehemu kuu tatu. Sikio la nje, sikio la kati, sikio la dani. Na kila sehemu inajuku maalumu. Sikio la nje linajumuisha sehemu tunayoiona na mfereji wa sikio. Kazi yake ikiwa ni kukusanya mawimbi ya sauti na kuyaelekeza dani. Mawibi haya yanapofika kwenye kiwambo cha sikio husababisha mtetemo ambao hupitishwa hadi kwenye sikio la kati ambako kuna mifupa midogo sana inayojulikana kama osisols Nyundo, Fuwa na Stepes Mifupa hii huongeza na kupereka mitetemo hadi kwenye sikio ra ndani. Dani ya sikio ra dani kuna cochlear chombo chenye umbo la konokono kilichojaa majimaji na seri maalumu sa nywele ambazo hubadirisha mitetemo ya sauti kuwa ishara za umeme sinazo sinaso safirishwa kuenda kwenye ubongo kupitia neva ya usikivu. Ubongo kisha, utafsiri ishara hizo kuwa sauti. Tunazo zitambua kama maneno, muziki au kelele. Mbali na kusikia, sikio la ndani lina mfumo wa vestibuli unaosaindia mwili kudumisha usawa. Mfumo huo hutambua mabadiriko ya mkao na harakati za kichwa. Pereka taarifa kwa ubongo ili kurekebisha mkao wa mwili. Afya ya sikio ni muhimu kwani matatizo kama maambukizi kelele kali au mkusanyiko wanta ya naweza kuadhiri uwezo wa kusikia. Dio maana tunashauliwa kulinda masikio yetu kwa wepuka sauti kari kupita kiasi kusafisha kwa uangarifu na kutafuta matibabu mapema tunapopata maumivu au kufungua kwa usikivu. Kwa jumla sikio situ lango la sauti balini kiwango kinacho tuunganisha na mazingira na kutusaindia kuishi kwa uturivu na usawa.

Tupavu, ni mtu wa heshima kubwa katika familia na jamii anayewakilisha daraja kati ya vizazi vya zamani na vya sasa. Mara nyingi, huonekana kama hazina ya hekima, uzoefu na mandhiri. Katika maisha ya kila siku kupitia simulizi zake kuhusu nyakati za kale, changamoto alizo kutana nazo na mafanikio aliyo ya shuhudia. Wajukuu hupata maarifa kuhusu historia ya familia, utamadun na mabadiliko ya kijami. Mara nyingi babu hujulikana kwa utulivu, subira na busara akitoa ushauri unawasaidia kutatua migogoro, huimarisha umoja wa familia na kuelekeza vijana katika mamusi sahihi. Kihisia babu huwa chanzo cha upendo, wa kipekee, faraja na ulinzi yakijenga uhusiano wa karibu na wajukuu wake, unaworo. Tawaliwa na mapenzi na ushenshi. Katika tamaduni nyingi, za kiAfrika, babu pia ni mulezi wa mila na desturi akihakikisha kwamba, maadili, lugha na imani za ukoo hazipotei. Hata katika ulimwengu wa kisasa unaobadilika haraka nafasi ya babu hubaki muhimu. Kwa kukuwa, hutoa mtazamo mpana wa maisha akionyesha umuhimu, uvumilivu, bidii na heshima. Kwa ujumla babu ni nguzo ya familia, alama ya udizi, wakisazi na mfano wa buzara unawendeereza muanga, wamarifa na mandiri kutoka kisazi kimoja adikingine.

Basi ni neno la kiswairi lenye matumizi na maana balimbari ambasu hutegemea mkutatha wa sentensi. Jambo linarori fanya kuwa neno la kipekee na lenye umuimu mkubwa katika mawasiriano ya kira siku. Kwa upande mmoja basi ulejerea chombo cha usafiri yaani gari kubwa linarobeba abiria wengi kutoka sehemu moja hadi nyingine. Likia muhimu sana katika kulaisisha safari sa masafa, marefu na mafupi, mijini na vijijini. Na mara nyingi likitumika na wanafunzi wafanya kazi na wasafiri wakawaida. Kwa upande mwingine, neno basi hutumika kama kielezi au kiunganishi katika ruga ikiwa na maana ya kuonyesha itimisho, mzisitizo au matokeo ya jambo fulani. Katika mazungumzo, mtu anaweza kusema, bazi tumekubaliana akimanisha kwa mba mjandra umefika mwisho uamuzi umefanywa. Haitha, inaweza kuonyesha kukata kauli au kuamuli. Kama bire, basi, nyamasa. Likona dhifa, dhima ya kusizitiza kuonya. Pia hutumika kuunganisha mawazo, likibeba, maana ya kwa kwa hivyo au hivyo. Kama katika sentenzi, hakunyeshi mvua basi mazao ya kauka ambapo, inaonyesha uhusiano masababu na matokeo. Matumizi haya yanyonyesha jinsi neno basi, lina vyoweza kubadilika kutoka kuwa nomino hadikierezi ya ukiunganishi, kuringana matumizi kwa ujumla basi ni neno raisi, kwa umbo lakinipana kwa maana. Ikiwa na nafasi, muhimu, katika kuelezea usafiri, kuitimisha mawazo, kusizitiza ujube na kunganisha oja katika ruga ya kiswahiri.

Redhe, ni neno la Kiswahili renye maana nyingi zinazotengemea muktadha wa matumizi yake. Nikiwa na nafasi muhimu katika kuerezea nafasi, wakati, uongozi, na mafanikio katika maisha ya kila siku. Kiadisia, mbere linaweza kumaanisha sehemu ilionchiyani, hau mbere ya kitu fulani. Ambapo, lina tumiwa kuerezea nafasi ya kitu au mtu katika eneora kimwiri. Kwa mfano, kiti kilichowekwa mbere ya darasa kinawezesha wanafunzi kusoma kwa ulaisi. Na mlango uliowekwa mbere ya nyumba, huonyesha sehemu ya kuingiria au kutoka. Mbari na maana ya nafasi, mbere pia utumika katika kuelerezea wakati unaokuja au sikuzabaadae. Njambo ni narotoa, mtazamo, wampango au matarajio. Mtu anaweza kusema, tutafanya mabadiriko, wiki mbere au nafasi nzuri, inakuja mbere yetu. Ikimaanisha, kwamba, mambo mazuri au matukio furani yanatarajiwa kutokea. Haitha, mbere linaweza kumaanisha uongozi, hathi au nafasi ya juu katika jamiiau kwenye shuguri fulani kama file, aliweka jina lako lake mbere kwenye orotha ya viongozi. Jambo lina loonyesha heshima, uthamini hau jukumu ju. Katika michezo, katika michezo, bele inaweza onyesha,

Nyeupe ni rangi ambayo inaonekana kama mwanga wa pekee. Isio na rangi, nyingine iliochanganyikiwa. Nayo, wakati unasema kitu ni nyeupe, tunamaanisha kinatolewa. Kinatolewa mwanga, wote unaoweza kuonekana na jicho la binadamu bila kuchanguliwa rangi moja pekee mfano wa kawaida wa nyeupe ni maziwa karatasi safi au wingu lenye mwanga. Rangi nyeupe pia ina maana nyingi katika maisha ya kila siku. Kwa mfano, katika tamaduni nyingi, nyeupe inawakilisha usafi, amani na ufafanuzi. Hii ndiyo sababu wengi huvaa nguo nyeupe katika sherehe za, kidini, au harusi. Pia nyeupe ni rangi inayosaidia kuonekana kwa vitu vingine. Ukuta nyeupe unaweza kufanya chumba kuonekana kikubwa na angavu. Kimaumbile nyeupe inaweza kutokea kwa mchanganyiko wa rangi zote kwenye mwanga. Lakin katika rangi za wino, au rangi ya plastiki, ni rangi isio na tone lolote la rangi nyingine. Hivyo, nyeupe ni rangi ya msingi ambayo ni rahisi kuunganisha na rangi nyingine aidha, nyeupe inaweza kuwa na matokeo tofauti kulingana na mazingira. Katika mwanga wajua, inangaa zaidi na katika giza, inaweza kuonekana kama kivuli cha mwanga. Katika sanaa, wadau hutumia nyeupe kutengeneza angavu, uwazi na mistari wa mwanga. Katika mitindo, nyeupe inatoa hisia ya usafi na urahisi. Na mara nyingi hutumika kwa mavazi ya kipekee kama mavazi ya hospitali au nguo za mapambo. Kwa ufupi nyeupe ni rangi ya mwanga inayowakilisha usafi, amani na mwanga yenye matumizi makubwa katika maisha ya kila siku. Sanaa mitindo na matamaduni.

Kamwe, ni kitenzi au kauli, kinachotumika kuonyesha kutokuwepo kabisa kwa kitu au hali fulani. Inamaanisha kwamba jambo fulani halitokei au halitendeki kwa kiwango chochote. Mfano, sijawahi kula tangu kamwe. Sijawahi kula tangu hata mara moja. Kamwe, sitasahau kile kilichotokea. Hakika sitasahau. Hivyo kamwe huonyesha hali ya kudumu au ya hakika ya kutokuwa na jambo fulani. Kamwe katika lugha katika kiswahili kamwe mara nyingi hutumika pamoja na kitenzi chenye kielezi hasi. Kama siyo au si hii inafanya kauli kuwa thabiti na yenye nguvu nguvu kwa mfano. Sitasahau kamwe. Hii inafanya msemaji aonyeshe uhakika wa hali hiyo. Kamwe katika maisha ya kila siku. Tunapotumia kamwe katika maisha ya kila siku tunatoa msisitizo mkubwa. Watu hutumia kamwe kuonyesha uamuzi, ahadi au hofu ya kitu fulani kutokea. Kwa mfano kamwe sitasahau kazi yangu ya shule. Hii inamaanisha hii inakubaliana na uadilifu. Kamwe katika hisia na uhusiano. Kamwe pia hutumika kuonyesha hisia za thabiti. Hofu au kujitolea. Katika uhusiano wa kijamii, inatoa maana ya kutokuwa na mashaka kwa mfano, kamwe nitakusaidia, hii inaonyesha dhamira ya kweli ya kusaidiana, kamwe sitakusema siri hii, hii inaonyesha uaminifu wa hali ya juu. Kwa hitimisho, kamwe ni neno lenye nguvu katika kiswahili linalotumika kuonyesha hakika, thabiti au kutokuwepo kwa jambo fulani. Linapoongezwa kwenye kauli hasi, linafanya msemaji aonyeshe msisitizo mkubwa, azimio, uaminifu au uamuzi. Kutumia kamwe vizuri kunasaidia kuweka msisitizo katika mazungumzo na maadishi.

Maana ya fursa ni hali wakati auvmazingira ambapo mtu anaweza kufanya jambo fulani ili kupata faida maendereo au mafanikio. Ni nafsi ya kipekee inayoweza kutumika kufanikisha malengo kureta matokeo chanya. Kwa mfano, nimepata furza ya kusoma kwa elimu ya juu. Ina maana, ni nafasi ya kipekee ya kujifunza. Haina sa fulza, fulza inaweza kuwa na ya aina mbarimbari, ya kwanza ya elimu kama kupata shule nzuri, masomo siada au mafunzo. Ya piri, kazi au biashara nafazi ya kupata ajira au kuansisha biashara. Ya tatu, maendereo binafsi, kama kujifunza ujuzi mpya au kuimarisha uhusiano. Na umfano, kupata mafunzo ya kompyuta ni fulza ya kuimarisha ujuzi wangu. Furuza katika maisha ya kila siku maisha hutoa furza kila siku lakini utaambuliwa na mtu anayejitahidi. Furza sinaweza kuwa ndogo au kubwa na sinaitaji mtu kuzitumia kwa akiri na bidii. Kwa mfano kuona tangazo la kazi na kuomba ni furza ya ajira. Kutembelea maktaba na kusoma vitabu ni furza ya herim na maarifa kutumia fursa vizuri fursa bila kuchukuliwa ni kama ndoto isiyohalisi. Ni muhimu kuzingatia tumia furza mapema kabla hijapotea jiandae na ujuzi unaoitajika kuwa na azimio la bidii. Kwa mfano niipata furza ya mashidano ya sanaa nikaitumia vizuri nikashinda. Kwa hitimisho furza ni nafasi ya kipekee inayowezesha mtu kufanikisha jambo. Kupata erimu au kupata faida kuona na kutumia furza vizuri ni muhimu kwa maendereo binafsi na mafanikio ya maisha. Furza siishi, sinatokea kila wakati. Laki mtu wa busara utumia kila moja kwa uangarifu.